Napenda kukula mboga ya aina ya managu mboga ya aina ya sarageti mboga ya aina ya mchicha na pia mboga ya aina ya kunde napenda kukula mboga ya ina ya dengu, napenda kukula mboga ya ina ya mchicha na pia mboga ya ina ya sarageti na pia mboga ya ina ya managu ni mboga tamu sana.

Napenda kuandika kwa kutumia kompyuta ili nisikosee pahali. Kompyuta ni haraka na kushinda kuandika na mkono. Kompyuta ni teknolojia ya kisasa. Kompyuta ni bidhaa ya haraka sana na ni inafanya kazi mzuri sana kushinda kuandika kwa kalamu.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kujenga nyumba. Nilikuwa naipenda kwanzi hapo awali. Ujuzi wa kujenga nyumba ni mzuri sana na ninapenda kujifunza. Na wakati mzuri wa kujifunza ni wakati wa likizo ambapo ni kosi na kazi niko. Naezapenda kujifunza sana. Na ni ujuzi mzuri sana.

Mimi napenda mwanga wakati, sipendi mwanga mkali mwanga mkali inaeza haribu macho mwanga wakati mzuri na inaweza tuma uone mbali mwanga mkali sio mzuri kwa mwili mwanga wakati inaeza leta manufaa kwa mwili mwanga mkali inaleta mambo nyingi kwa mwili ikiwa magonjwa ya kansa.

Mimi hupenda harufu ya marashi ambayo ina mvuto wa kuvutia na pia mi napenda harufu ya chakula kitamu ambayo inavutia na unapenda kuikula kama chakula ya biryani. Harufu ya biryani ni harufu nzuri. Na pia napenda harufu ya nyama ambayo inapenda kwa nitamu.

Ndiyo mimi huishi mahali nilipo zalizwa utotoni mwangu ambapo inaitwa Nakuru. Mahali penye nilizaliwa ni kuzuri sana na kuna mvua nyingi na pia kuna vyakula vingi na ni kuzuri kwa kuishi kwa binadamu ambapo kuna vutia na mwonekano wake.

Mimi hushambulia mabadiliko kazini kwa aina nyingi huwa nakubaliana na mabadiliko kazini ambayo ina manufaa kwa watu na ile yenye haina manufaa huwa tunakataa na inakataliwa na mkubwa wetu mabadiliko kazini ni muhimu sana ili kujua kiwango chako cha kazi na pia kufanya kazi kwa bidii.

Ndiyo mimi upenda kueka picha zangu mtandaoni. Picha yangu ya kwanza nikiweka ni ya profile picture ya pili napenda ku-upload picha zangu za kale nikiwa mtoto mdogo. Pia picha zangu zinanikumbusha mambo nyingi nikiwa mdogo pale shuleni.

Mala nyingi wikendi mimi napenda kutazama mpila wakabumbu na pia napenda kusoma magazeti na pia vitabu wakati wa wikendi pia mimi upendelea kutembelea marafiki wakati wa wikendi pia mimi napenda kutembelea wagonjwa pale hospitalini wakati wa wikendi.

Mimi napenda kutembelea pahali pa historia kama vile pale Vasko da Gama pale pwani ya Kenya. Mimi hutembelea pia kutembelea pale wakati wa kihistoria pale Kariandusi pale wakati wa Kenya. Mimi pia napenda kutembelea pale ambapo mashujaa wa mau mau walipofungwa pale katika eneo la Kajiado.

Mimi natumia simu yangu mara kadhaa kwa kadhaa kwa kila siku. Mimi utumia simu yangu kwa kupigia marafiki wezangu. Pia natumia simu yangu kwa kuandika meseji kwa marafiki na pia kwa jamii yangu. Mimi pia napigia jamii yangu na kuwajulia hali. Pia mimi natumia simu kwa kuingia mtandaoni na kusoma mawazo ya watu. Pia na kutafuta kazi.

Mimi wakati wa usiku nafanya kazi vizuri kwanzia masaa ya saa mbili na pia saa nne. Iyo ndo masaa yangu ambayo nafanya kazi kwa utaratibu bila makelele nyingi kwa nyumba. Na napenda iyo masaa kwa sababu imekua imetulia na hakuna kelele nyingi hapo inje ya nyumba. Mimi napenda kufanya kazi masaa mbili na hadi saa nne usiku.

Mimi hupenda kufuata matukio ya kimataifa kwa njia ya redio, rununu na pia kwa mtandaoni kama vile tiktok, facebook, pia na mtandao zingine kama instagram mimi hupenda kufuata matukio kwa kuangalia runinga pia kwa kusikiliza radio.